Nachaji kifaa changu mara moja au mara mbili kwa siku kulingana na matumizi yangu ya kila siku. Hasa ninapotumia simu kwa mawasiliano, kupata taarifa na kufanya kazi au burudani. Ili kuhakikisha kinaendelea kufanya kazi bila kukatika au bila taswishi yoyote.